Kinachonipa motisha kazini ni kujua kwamba kazi yangu ina maana na inachangia mafanikio makubwa. Kupata changamoto zinazonitia kuendelea kunifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Kutambuliwa na kuthaminua kwa jitihada sangu. Na kuona matokeo chanya yanayobadilisha maisha ya wengine au kuendeleza malengo ya kikazi niliowekwa.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa moyo mkunjufu. Nifuraha kuwaona mkiungana nasi na kuleta ujuzi na mawazo mapya. Nitawahakishia mnaelewa majukumu yenu, kanuni na tamaduni za ofisi, na kuwa karibu nanyi kutoa muongozo pale mtakapo hitaji. Ni muhimu kwangu kujiwekea hisia ya kukaribishwa, kuona kazi yenu inadhaminiwa na kuhisi mnashiriki kwangu na kuhisi mnashiriki mafanikio ya pamoja. Ninauhakika kwa kushirikiana tutafanikisha malengo makubwa ya team.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu na yenye mandhari nzuri kama bustani, mbunga za asili, au maeneo ya kihistoria. Kutembea katika sehemu hizi, kunanipa nafasi ya kupumzika, kuondoa stress na kufurahia mazingira. Pia ni fursa ya kujifunza mambo mapya kama historia ya eneo, aina za mimea na wanyama au utamaduni wa watu walioko karibu. Zaidi kutembea kunanisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Kunitoa msukumo wa kuendelea na shughuli nyingine kwa nguvu na ari.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa umakini na upangilio dhabiti. Kwanza, ninaangalia kazi zote zinazohitajika kufanyika na kuzitumia kipao mbele kulingana umuhimu na muda unaopatikana. Kila siku ninaweka malengo madogo yanayoweza kufanikishwa na pia kuhakikishisha ninaacha nafasi kwa kazi za dharura zinaweza kuimbuka ghafla. Napanga muda wakupumzika na kuangalia maendeleo ya kazi ili kuhakikisha mchango wangu niwachija. Zaidi, naweka muda wakujifunza au kuboresha ujuzi wangu. Kwani, hilo linanisaidia kuwa mfanisi zaidi na kuendeza maendeleo binafsi na ya kikazi. Kwa jumla, mpangilio huu unanisaidia kubaki makini kuepuka mzongamano wa kazi na kufanikisha malengo ya wiki kwa ufanisi.

Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulifu mara nyingi asubuhi au katikati ya wiki kwa sababu kuna msongamano mdogo nahudumiwa kwa haraka na napata muda wa kuchangua bidhaa kwa utulifu bila haraka. Zaidi napenda kupanga orodha ya vitu navyo hitaji kabla ya kuenda ili nipate kila kitu kwa urahisi na kuepuka kurudi mara nyingi.

Napenda mkutano ambayo ni ya kitaaluma na yenye malengo wazi. Ambapo kila mshiriki anachangia mawazo, ushirikiana na kupata suluhisho la matatizo. Zaidi, napenda mikutano midogo na yenye ufanisi. Ili majandilisho ya fanyike kwa haraka. Kila mtu apate na fasi ya kusema na matokeo ya kikao ya wazi na ya naweza kutekelezwa.

Kitabu nacho kipenda zaidi ni Sapiens, A Brief History of Humankind, cha UFO no Arari. Nina kipenda kwa sababu ni kitabu cha historia na utafiti, kinacho fafanua kwa uwazi na kwa njia ya kufutia jinsi binadamu walivyo anza, jinsi ustaharabu ulivyo kuwa na njisi teknolojia siasa na dini vilivyo changia maendeleo ya jamii. Kina ni tia moyo kufikiria kwa kina kuhusu mstakabali wa binadabu na mahusiano wetu na sayari Mhusika ni naye mpenda zaidi katika kitabu hiki sii mtu mmoja Bali ni binadabu wote wakale na wa kisasa wanaoonekana kupitia historia Kwani kitabu kinaonyesha hadithi zao na mchango wao kwa ustaharabu nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu ambaye pia anapenda historia na maswala ya jamii. Ndio, ningependa kusoma kitabu kingine cha Arari kama Homo Deus, kwani kinachochunguza mustakabali wa binadamu na teknolojia kwa mtazamo wa kipekee. Na ninaamini kingenipa maarifa mapya na changamoto za kufikiria.